Kuhusu mnyama ambaye nimewahi kufuga ni mnyama aina ya mbuzi, ambaye ni mnyama wa miguu minne. Ambaye nakumbuka nilimfuga kwa miaka elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na nne. Nakumbuka mwanzoni walikuwa wawili, ndiyo mtaji ambao nilianza nao. Lakini baada ya muda pia waliongezeka na kufikia hadi idadi ya wanne. Lakini baada ya kufikia wanne ndipo ilikuwa ni muda kidogo nilishindwa kuwaweza kuwahudumia vizuri kwa sababu kupata muda na mtu sahihi mwenye ujuzi wa kuweza kuwafuga na kuwapa mahitaji yao. Ni jambo ambalo lilikuwa ni gumu kidogo hususan ni kutokana na mwingiliano na kazi zingine ambazo zilikuwa hapo inabidi nifanye tofauti na nikiwa nyumbani. Lakini pia sikuwa na mtu mwingine wa kuweza kumwachia aweze kuwalinda kwa uzuri na kuwapa mahitaji yao. Kwa hiyo ni mnyama ambaye nakumbuka niliwahi kufuga, na walikuwa kwa idadi ya mbuzi wanne mpaka pale ambapo wote waliisha, na baada ya hapo ikabidi niwauze.

Kuhusu kushambulia tatizo kazini, kwanza kabisa kwa upande wangu, chakwanza ni nitangalia aina ya tatizo ambalo limetokea. Tuseme labda inaweza ikawa ni mgogoro, inaweza ikawa ni kutokuwa na mawasiriano mazuri, baina ya mimi na wafanya kazi wengine. Lakini kikubwa cha kwanza ni kuangalia namna gani ilotatizo lipo. Lakini pia ni kueza kuchukua muda kutafakari kuwahuzisha watu wengine. Kwa mana huwa ni naamini mimi nipo kazini lakini kuna watu wengine ambao wapo inje ya kazi au wamenizunguka au ni wakubwa kwangu. Lakini huwenda wakawa wanaufahamu au wana uzoefu juu ya kazi ambayo ninaifanya. Kwa hiyo moja vitu ambavio huwa ninavifanya moja kwa moja au kuchukua hatua ya haraka ni kuwashirikisha watu wengine ambao ninamini watakuwa msaada kwangu. Maranyingi kuna baadhi ya waze takribani wawili ambao huwa ninawaamini sana huwa ninawashirikisha sana kuhusu matatizo na yale zile shida ambazo zinakuwa zimenipata. Lakini pia hata wafanya biyashara na watu wengine katika ile kazi ampayo naifanya. Uwa ni nawashirikisha ilikusudi waweza kunipa matokeo na njia ya namna gani ya kueza kutatua.

Kwa kupiga chombo cha muziki kwangu mimi ni ngumu kidogo kwa sababu kwanza sio mtaalamu sana na upigaji wa vyombo vya muziki. Tuseme labda ilivu labda gita, kinanda, filimbi na hata ngoma hua pia siyo mtaalam na vitu ambavyo nina vijua sana. Ingawa kwa sababu ni muda ambayo huwa ninapenda muziki kwa hiyo huwa ninatamani kujua angalau kuweza kupige kidogo au kuweza kujua baadhi ya hatua za zaupigaji wa vyombo vya muziki. Kwa sababu nisehemu ambayo huwa ninatumia kwa maana ya muziki ni kitu ambacho huwa ninatumia kama njia ya kujiburudisha, kuweza kufurahi. Lakini pia kukifanya ule muda ambao nina kuwa nje ya kazi na ninahitaji kupumizika kwa hiyo kwa sasa. Sina uwezo kupiga chombo chochote cha muziki. Lakini huwa nina tamani na nina jaribu kufuatilia kwa utaratibu.

Kwa upande wa mikutano ambayo huwa ninaipenda, kwangu mimi mikutano ambayo ninaipenda kwanza ni mikutano ambayo inahusisha vijana. Kwa maana vijana wakiwa kuna seminar au kuna mkutano wa pamoja ambao inabidi wajadili kuhusu maswala ya ukuwaji wa vijana, ukuwaji wa uchumi kwa vijana na fursa mbalimpali ambazo wanaweza wakajadili ili kuweza kufikia maendeleo na kutatua shida ambazo vijana wako nazo. Lakini pia mikutano ambayo inahusisha kuwashauri na kuwapa motisha vijana ya kwamba wanaweza kuacha tabia ambazo sio nzuri kama matumizi ya madawa kulevya. Bangi na hata pia ulevi wa pombe na sigara na kuwapa ushauri ya kwamba wanaweza wakawa vijana wazuri na tegemeo kwa ajili ya taifa la baadae. Kwa hiyo ni mikutano ambayo huwa ninaipenda sana kwa sababu ni sehemu ambayo sisi kama vijana tunatumia kama njia ya kujiboresha. Kueza kutafakari, kuchukua hatua lakini pia hata kueza kuangalia vitu gani ambavyo tunavikosea. Lakini vitu gani ambavyo inabi tuboreshe. Lakini pia ni sehemu ya kueka malengo kwa maana kueka malengo ambayo ni bora. Kueka malengo ambayo yataweza kutufanikisha tuweze kujenga familia iliyo nzuri na bora ya badae ili kizazi ambacho kitakuja mbele yetu waweze kuona matunda ambayo kwa sasa tunaweza tukaanza kuyajenga.

Asubuhi ya leo kwanza kabisa nakumbuka nimeamka saa kumi na mbili na dakika thelathini na mbili ya asubuhi ambapo na kumbuka baada ya kuamka ni kafanya mazoezi kidogo ya kunyoosha viungo kwa takribani kwa dakika kumi. Baada ya hapo nikaamka na kulekea chooni na kupiga mswaki. Lakini pia baada ya hapo nika andaa vifaa vya usafi. Nikaenda kufanya usafi wa katika eneo la uani na choo. Kwa maana ya kupiga deki lakini pia hata kusafisha na kufagia yale maeneo ya chooni na uani lakini kuhusiana na chakula mpaka sasa hivi ni bado ni asubuhi. Na ni muda mfupi tu ndio nimetoka kula chakula cha asubuhi kwa maana ya mkate na chai. Lakini kuhusiana na kazi na kazini ndiyo muda ambao na jiandaa ili niwezi kuenda kazini. Lakini pia kuhusu namna ambavyo ni mejihisi asubuhi ya leo. Nimejihisi ni kama niko na furaha. Lakini pia akili yangu iko tulivu na nina ari. Na uwezo mkubwa wakueza kufanya kazi.

Kwa upande ambao natumia kupumzika, kwanza kabisa nakumbuka kwa kipindi kama nipo na miaka ishirini vi, niliweza kujifunza njia ya kupata utulivu, lakini pia kuweza kuzingatia upumuaji, kuzingatia kukaa sehemu ambayo imetulia huku macho yangu nikiwa nimefumba nakuweza kuwaza kuhisi mapigo ya moyo. Na kuvuta pumzi na kuachia. Kwa maa na ya meditation lakini nikitu ambacho nakumbuka nilifanya kwa mara ya kwanza kipindi hicho, baada ya kukumbana na changamoto baadhi ambazo zilinipelekea msongo wa mawazo. Lakini kitu ambacho kilinifanya nijifunze ni hivyo kwa sababu nilipewa ushauri baada ya kusoma makala moja ya tiba ya kisaikolojia na ushauri wa kibayolojia ndipo nikafahamu hio njia. Lakini muda ambao nilitumia nakumbuka nilitumia takriban dakika thelathini mpaka arubaine na tano na ndipo nikamaliza na nikarudi nyumbani kwa swababu nakumbuka ilikuwapo ni sehemu ya ufukwe wa bahari kwa maana ya pwani lakini baada ya hapo naweza kusema nilijihisi kama mtu ambaye nimepunguza baadhi ya msongo wa mawazo au mawazo ambayo nilikuwa nayo Na ile hali ya kurudi kufanya kazi na motisha nikaipata kwa uangalau.

Kuhusu kufanya kazi nyumbani, kufanya kazi nyumbani kwanza huwa nina chukulia kama ni sehemu ya msaada au jukumu langu ambalo inabidi nilifanye kwa nyumbani. Mara nyingi huwa ninafanya kazi za usafi, lakini pia huwa ninafanya kazi za kusaidia mambo mbali mbali kama kupika na kuandaa mahitaji ya chakula. Lakini pia kuhusu kufanya kazi nyumbani ambazo zile za taaluma yangu huwa mara nyingi najihusisha na kazi za kuandika. Lakini pia kufanya tafakari ya nini ambacho inabidi nikifanye ili kuweza kuboresha kazi yangu. Kwa hiyo hayo mambo yote pia huwa ninafanya nikiwa nyumbani kwa maana ya kuandaa mpango kazi wa utekelezaji. Halafu baada ya kufika kazini ndiyo na chukua yale mawazo ambayo niliyafanyia nyumbani. Na ndipo niweze kuyahamishia katika utendaji na utekelezaji wangu.

Rangi ambayo ninaipenda kwa ukuta wa chumba ya kwanza ni rangi nyeupe. Huwa ninapenda ukuta wa chumba changu kikiwa kina rangi nyeupe. Kwa maana huwa ninaamini ni rangi ambayo inang'arisha. Lakini pia inafanya mazingira yaonekane ni nadhifu na ni masafi. Kwa hiyo ni rangi ambayo huwa ninaipenda kama rangi namba moja. Lakini kama itakosekana rangi nyeupe napenda kutumia rangi ya maziwa ambapo ukiangalia kwa umakini ni kama rangi ya maziwa na rangi nyeupe ni kama zinaelekea kufanana. Kwa maana ya muonekano wao lakini lakini ni tofauti. Lakini zote hua ni rangi ambazo zinaonyesha na zinakuwa zinang'ara sana. Kwa hiyo, kwangu mimi huwa ninapenda rangi ambazo zinang'ara na kueka mazingira yaonekane ni masafi na yaonekane ni mazingira ambayo ni nadhifu.

Kuhusu kumbukumbu nzuri za shule kwa upande wangu mimi naeza kusema kwamba kwanza kabisa nakumbuka shule ni mimi nilikuwa ni kiongozi aMbaye nilikuwa ni kiongozi wa taaluma na maendeleo ya ilimu. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu namba moja kwa upande wa wanafunzi ambaye inabidi niweze kusaidia maendeleo ya taaluma, kuwasaidia wenzangu kitaluma. Lakini pia hata kueza kutumika kama daraja la kuwasilisha changamoto za wanafunzi kwa walimu ambazo changamoto nakutana nazo wanafunzi kwa upande wa taaluma. Kwa hiyo naweza kusema ni sehemu ambayo nilitumia kama kuwasaidia watu wengi sana kufikia maendeleo na kazi zao za kitaaluma kwa kufikia kwa mafanikio mazuri. Lakini pia hata kuwasaidia watu hivyo wanafunzi wenzangu lakini na ata kujiimaarisha mimi mwenyewe kwa maana ya taaluma yangu pia. Kwa sababu niliamini ni njia nzuri ambayo naweza kutumia kama mimi mwenyewe niwe kioo cha maendeleo ya taaluma kwa hiyo nakumbuka hiyo kumbukumbu nzuri kwa maana kuwa kiongozi ambaye niliweza kusaidia maendeleo ya ukuaji wa taaluma na maendeleo ya elimu kwa shule yangu.

Kumbukumbu ambayo ni nayo ya kutisha nakumbuka kuna siku moja ni li muona nyoka ambaye alingia katika jengo moja aaa ufanya ji usafi. Yule nyoka wakati ana ingia ilikuwa ni wakati wa asubuhi na watu wengi walikuwa mule ndani katika lile jengo la kufanyia usafi. Lakini watu hawakumuona. Lakini hafla tu ilitokea ni kama sintofahamu kwa maana ya mtu mmoja ambae alikuwa ni mdada mfanyaji usafi. Ndipo alikuwa mtu wakwanza kumuona kwa hiyo alikuwa ni nyoka mkubwa wa kweli kweli kwa hiyo haikuwa jambo la kawaida kuliona kwa sababu kutokana na ukubwa wa yule nyoka, lakini kushukuru ni kwamba hakuleta madhara na matukio mabaya ya aina yoyote.

Kitu namba moja ambacho kinanipa motisha kazini cha kwanza kabisa ni ushirikiano kati ya mimi na wenzangu katika eneo la kazi kwa maana ya kujumuika pamoja kufanya kazi pamoja kama timu moja kama kundi moja lakini pia kushirikiana katika mambo mengi lakini kipekee ni ile namna ambavyo tunakua tunaongea kwa pamoja kuna muda hua tunaongea kwa kufurahi na kusaidiana kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho hua kinanipa motisha na kunifanya nihisi kama nipo. Eneo la kawaida ya ki, ya kimaisha ya kira, ya kila siku kwa hiyo. Ule ushirikiano kati ya mimi na watu wengine kitu ambacho kinanipa motisha. Lakini vile vile kitu kingine katika sehemu ya kazi kuna watu ambao wana uzoefu zaidi yangu. Kwa hiyo hua ninatamani kujifunza na kuweza kufikia katika ngazi ya juu. Kama wao au kupita wao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanipa motisha kuweza kupambana na kufanya kazi kwa juhudi na bidii zaidi. Ili niweze kufikia malengo makubwa zaidi na kuwa juu na kuweza kuwa na mafanikio mazuri.

Sehemu namba moja ambayo huwa ninapata habari ni kupitiya mitandao ya kijami mfano kupitiya programu za Instagram, programu za WhatsApp na programu za Facebook. Lakini sehemu namba mbili ni kupitiya runinga kwa maana ya kuangaliya video na kufwatiliya taarifa ya habari maranyingi ni kupitiya vituo ambavyo hutoa habari saa moja ya usiku na saa mbili usiku kwa hiyo. Hizi ni sehemu kubwa na sehemu kuu zaidi lakini kwa kipekee na njiya kuu ni mtandao ya kijami. Huwa ninapata kujua taarifa kuhusu michezo, kuhusu uchumi, kuhusu kimataifa na kitaifa piya. Kujua mambo mbali mbali ambayo yanatokeya ndani ya nchi na inje ya nchi kwa hiyo mtandao ya kijami ni chanzo namba moja ambacho huwa napata habari na taarifa hususan ni kuangalia picha na picha mjongeo Zote huwa napata kwa pamoja.

Kitu cha kwanza mbacho huwa nina kifanya ili kuongeza uzalishaji wangu ni kujifunza kila siku mara nyingi huwa nina pitia kusoma makala mbali mbali juu ya kile ambacho nina kifanya na kuangalia wale wengine ambao waminitangulia au wenye uzoefu zaidi au ambao tupu katika sekta moja namna gani huwa wanafanya kila ambacho nina kifanya. Kwa hiyo cha kwanza huwa ninajifunza kupitia wao. Lakini pia huwa nina rekebisha makosa. Kwa maana huwa nina tambua na kubainisha makosa ambayo niliyo nayo kupitia wao. Kwa hiyo huwa nina chukua hatua kuweza kufanya mazoezi zaidi na kuwea kujiboresha. Lakini kupitia hilo hilo huwa nina penda sana kusoma vitabu. Vitabu kuhusu elimu ya uchumi na elimu ya fedha. Lakini pia huwa ninapenda sana kuangalia picha mjongeo mbalimbali katika programu mbalimbali za mitandao za kijamii. Ili niweze kujifunza mengi zaidi na kuyajua mengi zaidi.

Kwenye suwala la kufua nguo kwa upande wangu ni mvivu kwa ligueli kwenye suwala la kufuwa nguo mara nyingi. Kwa wiki hua ninapenda kufuwa nguo muda wa asubuhi lakini nachukwaga nguo takribani tatu au mpaka nene hua sipende kuchukua nguo nyingi. Hata kama ni nguo nyingi pia ni chafu au kuna mzigo mkubwa wa nguo ambao ni mchafu. Lakini huwa nina chukua tu nguo chache. Lakini kwa wiki mara nyingi ninaweza nika sema kwa makadiryo ni kama mara moja mpaka adi mara mbili ambayo ni kiasi ambacho naweza kusema ni muda ambao huwa ninafua nguo. Mara nyingi ni siku kama ya jumapili kwa maana ya siku ya mwisho wa wiki. Na hata siku ya jumamosi siku zingine pia huwa nachukua muda huo kwa jili ya kufua nguo zangu.

Kwa upande wa kuandika huwa mara nyingi huwa ni natumia simu kwa mana teknolojia ya simu kuandika. Lakini kuandika kwa mukono ni jambo ambalo huwa ninafanya ususani kuandika malengo yangu, kuandika kile kitu ambacho huwa ninajifunza. Kwa mfano huwa nina penda kuangalia na kufuatilia taaluma na ufundi mbali mbali ambao huwa ninajifunza katika simu yangu. Katika programu mbalimbali ambazo zipo ndani ya simu. Kwa hiyo huwa ninatumia daftari kuandika kwa mkono. Vile vitu ambavyo najifunza ule ujuzi ambao ni na upata. Na hata yale mawazo na na mafundisho ambayo huwa ni na yachukua kutokea kule. Huwa ninaandika kwa mkono kwa daftari langu kwa hiyo. Naweza kusema vyovyote natumia mara kwa mara. Lakini mara nyingi zaidi ni simu. Lakini pia kwa wakati wa kujifunza ni kutumia mkono na daftari.

Kwanza kabisa kwa upande wangu namna ambavyo na shugulukia udhaifu ambao ni konao, huwa mara nyingi huwa sipende kufanya kitu ambacho labda sija kipatia uzoefu sana au sija kijua kwa undani kwa maana ya kwamba kama kitu sija kijua sana au sija kijua bado. Lakini kuna mwenzangu watika kazi ya nakifahamu vizuri zaidi. Huwa ni napenda kumshirikisha yeye kwa maana ya yeye akifanye badala yangu. Kwa hiyo manake huwa nina muambia yeye akifanya wakati huo huo. Mimi nikimuangalia ye kwa ubora waki na namna ambavyo anawuzuye kwa kufanya hiyo kazi. Anafanya vipi na mimi kuchukua kama sahemu ya kujifunza na kumuangalia. Nezekana nisi muambia kwa mba ninaangalia na kujifunza kupitea kwako. Lakini kwa sababu unajua kwa mba anajua na kufahamu kila kitu ambacho anakifanya. Huwa nina muangalia ima kwa zahiri au kwa siri. Ile kusuli niweze kupata ujuzi na kwa siku za mbeleni ili niweze kufanya mwenyewe kwa hiyo. Kwa zaifo mbao nikonao huwa nina penda kujifunza kupitia wenzangu na kuangalia nanma gani ya kufanya.

Kwa wakati wa asubuhi maranyingi huwa ninapenda kula mikate na chai. Kwa maana mikate naweza kusema kutokana na urahisi wake wa kupatikana. Ni chakula ambacho huwa ninapenda sana kula asubuhi. Lakini pia huwa ninachemsha na chai ili niweze kupata ladha nzuri ya utamu. Lakini kwa baadhi ya siku huwa pia ninatumia chapati na supu. Mara nyingi huwa ninatumia supu ya ngombe na chapati mbili kupata mlo wangu wa asubuhi. Lakini baada ya hapo huwa ninajitahidi sana kunywa maji ya kutosha. Baada ya kupata chai na ndipo baada ya hapo naweza nikaendelea na kazi.

Kwa namna ya kuwasiliana na wafanya kazi wenzanku, kwanza kabisa ni kueka mawasiliano ambayo ni mazuri na mawasiliano bora. Mara nyingi kikawaida ni lazima tubadilishane nambari za simu na nambari za mawasiliano kwa maana ya kuhakikisha kila mmoja ananamba ya mwenzake katika timu na kundi letu kwa hiyo. Hili jambo linarahisisha maongezi na mawasiliano baina yetu lakini kitu kingine kikish tunaunda kikundi katika programu za mitandao ya simu. Hili kusudi kuna zile taarifa ambazo uenda zimetokea kwa dharula au zinaitaji hatua ya haraka. Kwa hiyo manake tunatuma taarifa kwenye kundi mara moja ili kusudi kila mmoja aweze kuona kwa usahihi na ukaribu na kueza kuchukua iyo hatua. Kwa hiyo huwa tunaakikisha kwamba kila mmoja ana namba ya simu ya mwenzake. Kwa maana mimi ninaakisha nina namba ya simu ya kila mwenzangu ili tuweze kuwasiliana kwa urahisi na kwa muda sahihi.

Mara nyingi muda ambao wa nje ya kazi huwa ninatumia kusoma vitabu. Lakini pia ni muda ambao naweza kusema ni muda ambao natumia kupumzika kupata burudani. Kuangalia taarifa mbali mbali katika mitandao ya kijamii. Kuangalia runinga. Lakini pia hata kuangalia tamthilia ni muda ambao naweza kusema ndio muda ambao huwa ninakuwa na uhuru zaidi wa kuweza kuangalia katika programu mbali mbali za mitandao ya kijamii kuangalia nini kimejiri na kuangalia ni vitu gani ambayo vimetokea ulimwenguni kwa ivo naweza kusema katika muda huu ndio muda ambao ninaweka akili yangu sawa na vile vitu vyote ambavyo nilikuwa naviwaza nje ya kazi huwa navifanya kwa usahihi na kutumia muda huu kama kurekebisha. Hivo vitu likusudi nikiingia kazini tena au nikiwa katika kazi. Nisiwaze kwamba nina kitu kingine chochote ambacho kinaweza kikavuruga utaratibu wangu wa kazi au kupunguza kasi yangu ya kazi.

Chumba changu cha kulala kwa kweli ni kikubwa kwa maana kina uwezo wa kuhimili hata vitanda vitatu ambavyo vinaweza kukaa kwa pamoja na nafasi bado ikapatikana ni ni chumba kikubwa ambacho kina kina rangi ya maziwa kwa ndani ambayo ndiyo rangi inang'arisha chumba hiki. Lakini pia ina dirisha moja na ina mlango mmoja ina kabati moja kabati la ndani. Lakini pia inamiliki vifaa kadhaa kama sofa vifaa kama feni. Lakini pia na baadhi ya nguo ambazo huwa ninaweka katika chumba changu. Lakini ni chumba ambacho ninaweza kuangalia dirishani. Na nikiangalia dirishani naona nyumba ya jirani ambayo ina mwembe mkubwa ambao ni mti wa maembe ambao ninauona moja kwa moja. Lakini wa kitu ambacho ninakipenda kwa chumbani kwangu ni chumba ambacho ni tulivu. Ni chumba ambacho hakina kelele. Lakini kinaingiwa na hewa vizuri sana. Kwa maana kinapata hewa vizuri sana kwa huu upande ambapo nimekaa nao na kuna uwazi wa kutosha.

Kuhusu kupenda kwa kweli siyo mpenzi wa kusema kufanya kilimo wa kulima bustani. Lakini ninapenda kuwa na bustani. Lakini napenda kama ikiwa tayari imesha andaliwa. Au tayari nina mwenzangu au hupo kati kikundi cha watu hata moja ua wawili ambao tunaweza tukashirikiana tukaweza kuijenga bustani kwa pamoja kwa hiyo. Mfano binafsi yangu nina kumbuka niliwai kutengeneza bustani na kueka baadhi ya mboga mboga kama mchicha, kueka mboga aina ya matembele na mboga ya majani ya maboga. Lakini baada ya muda mchache baade baada ya jua kuwa kali. Ile bustani ni kashindwa kuyiendeleza. Na kuipa huduma stahiki na huduma nzuri na hivyo ikaishia hapo. Kwa hiyo ninapenda kuwa na bustani. Lakini nilishindwa kuyiendeleza kwa sababu nilikuwa sipendi sana swala la kulima mara kwa mara.

Njia ambayo nayoitumia kujenga mahusiano na wafanya kazi wengine, kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunamawasiliano mazuri baina yetu kwa maana ya kwamba kila mmoja anamheshimu mwenzake na anakuwa na nidhamu mbele ya mwenzake kwa maana ya kuzuhia au kujitenga au kuyaweka mbali maneno ambayo ni makali, maneno ya matusi, maneno ya kejeli na maneno ya dharau kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo vina hatarisha mahusiano baina yetu. Kwa hiyo tunaweka mipaka ya kwamba kila mmoja inabidi amheshimu mwenzake. Na kulinda heshima ya mwenzake na kuhakikisha ya kwamba haupaswi kutoa maneno mabaya kwa mwenzako. Lakini pia njia ya pili ni kuhakikisha ya kwamba ninapata namba za wenzangu kwa maana nambari za simu hili tuweze kuwasiliana kwa wakati kujuliana hali na hata kupeana taarifa mbalimbali zinazo husiana na kazi. Kwa hiyo huwa tunasaidiana pia katika shida na raha. Kusaidiana pale ambapo wanapata matatizo au mimi ambapo napata matatizo. Hilikusudi kuwesa kujenga mahusiano bora na mahusiano ya kikazi ambayo tunasaidiana katika shida na raha.

Miongoni mwa manthari mazuri ambao ni mewai kuona ilikuwa ni eneo la kiutalii ambalo ni eneo la kilwa la mkuo walindi nchini Tanzania. Katika lile eneo kwa kweli kuna mandhari nzuri hususa ni kuna rangi ya kijani ya kutosha kwa maana kuna kuna miti ya kutosha ambayo ni ya kijani lakini vile vile wanafuku nzuri sana ya bahari ambayo ni safi haijachafuliwa na uchafu mwingi. Lakini pia wana yale majengo ya kiasili na majengo ya kiutamaduni ambayo ya likuwa yanakaliwa. Kipindihicho na wale watawala, masulutani na hata wale watu ambayo viongozi wakubwa kipindihiko kwa hiyo. Nilikuwa ninafurahia sana mandhari yale na nilikuwa kila wakati ambapo nilikuwa natembelea katika ile ngome. Nilikuwa ninajifunza mengi na kufurahia yale mazingira.

Kwanza kabisa kitu ambacho huwa ninakifanya kuwatia moyo wenzangu. Kwanza kuwapa motisha na kuambia kuwapa maneno mazuri ya kwamba wanaweza kufanya kitu chochote kile ambacho kinaweza kikaleta matokeo mazuri. Au kutimiza malengo yao. Lakini kitu kingine ambacho huwa ninakifanya ni kujaribu kueka mawasiliano mazuri. Na ukaribu mzuri baina yangu na wao hidi kusudi wasijihisi wapweke. Hususan ni kipindi kile ambacho wanapatwa na changamoto. Au wanapatwa na msongo wa mawazo kwa hiyo. Huwa ninajitahidi sana kukanao karibu kuwashauri, kuwapa elimu na kuambia ya kwamba ni hali ya kawaida na mambo yote yatakuwa sawa kwa hiyo. Naweza kusema wakati ambapo wapo katika shida huwa ni najaribu sana kuwa nao karibu. Lakini kitu kingine pia huwa ninafanya kama hivyo ninawapa ushauri na kuambia kwamba wanaweza kutimiza malengo yao. Na kuambia kwamba tunabidi tupambane sisi kama vijana na kufanya kazi kwa bidhi. Na kuwacha tabia zote mbaya na tabia ambazo ni hatarisha ambazo zinaweza zika weza kuzuiya maendeleo yetu kwa mfano kujingiza katika matumizi ya madawa ya kulevia na hata matumizi ya pombe na sigara.

Tabia namba moja ambayo inanichukiza ya watu wengine huwa sipendi watu ambao hawapendi kushaurika. Watu ambao wanahisi wao wanajua vitu vingi. Watu ambao wanahisi wao wanajua kila kitu. Watu ambao wanahisi ya kwamba hawahitaji ushauri wa watu wengine. Watu ambao wanahisi ya kwamba ushauri wa watu wengine ni mbaya na wao ambacho wanakiwaza katika fikra zao ni sahihi. Watu ambao wanahisi ya kwamba katika huu ulimwengu, wao ndiyo kila kitu na wanaweza kuamua nini ni sahihi na kipi ambacho sio sahihi. Watu ambao asilimia kubwa hawahitaji kusikiliza mawazo, kusikiliza fikra za watu wengine na kusikiliza kipi wengine wanaongea. Binafsi yangu ni kitu ambacho huwa sipendi sana kukutana na watu wa namna hii, kukutana na watu wa aina hii. Kwa sababu huwa ninapenda kukutana na watu ambao tunaweza tuka kaa pamoja, tukajadiliana na kubadilishana mawazo. Kushauriana na hata pia kupeana fursa na vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kujadiliana kwa pamoja.